Idadi ya mara ni nazo chaaji kifachangu kwa siku utegemea ina ya kifaa Kwa mfano simu ya mkononi ndiyo kifaa ninachotumia zaidi Hivyo uchaajiwa mara nyingi zaidi ukilinganisha na kifa kama kompiuta mpakato au saajanja Kwa simu kwa kaida ni naichaaji ya angalau mara moja kwa siku Asa usiku kabla ya kulala hii huniyakikishia inaanza siku ikiwa na chaaji ya kutuosha Pili aina ya matumizi ninayofanya kwa siku wathiri sana mara ya kuchaji Ikiwa siku nzima nitatumia simu kwa kupiga kutuma ujumbe, kutumia mitandawe ya kijami kusikiliza mziki na kuangalea video Basi chaaji uisha haraka katika siku kama hizo ninaeza kuhichaji simu marambili kwa siku maramoja ya subuhi ya umchana na mara nyingine jioni Lakini kama matumizi ni ya kawaida nasiyo mazito sana maramoja kwa siku huntosha Pia kazi ninayo hufanya uwathiri tabia ya kuchaji Ikiwa nina kazi inayohitaji mawasiliano ya mara kwa mara mikutano ya mchandaoni au matumizi ya programu nyingi, basi nina kuwa makini zaidi na kiwango cha chaaji. Katika hali hiyo ninaeza kuchaji kifachangu kidogo kidogo mara katha ili kwakikisha kizimingafla. Hii ni tofauti na siku za mapumziko ambapo matumizi huwa machache zaidi. Pia hali ya betri ya kifachenyewe ina mchango mkubwa sana. Kifaa kipia mara nyingi uifathi chaji kwa mda mrefu, hivyo hakiitaji kuchaji wa mara nyingi. Lakini kifaa kilicho tumika kwa mda mrefu, ambacho betri yake imeanza kudhofika, ulazimika kuchaji wa mara nyingi zaidi. Katika hali kama hii, ninaeza kujikuta na chaji simu hata mara tatu kwa siku. Hasa kama betri hushuka haraka kutoka asilimi ya moja, hadi kuisha. Pia upatikanaji wa umeme na chaja pia uwadhiri. Kama niko nyumbani ya uofisini ambako kuna umeme na uwakika, uwa raisi kuchaji kifaa mara ninapo pata nafasi. Lakini kama niko safarini ya umaeneo enye umeme usio taribika, nakuwa na taadhari zaidi ni wakati muingina na beba kikiweka chaji ili kuipuka kuchaji maranyingi kupitia soketi za umeme. Muda wa siku ninauchagua kuchaji ni chamu ni jambula kuzingatia. Mara nyingi napendelea kuchaji kifaa wakati wa usiku kwa sababu matumizi huwa yasha pungua. Hiyo hunisaidia kuipuka usumbufu wa kukosa chaji mchana. Hata hivo ninafahamu pia umuwimu wa kutunza betri. Hivo si mara zote ni naiacha simu kwenye chaji usiku kucha bila mpangilio. Pia utuzanji wa betri hunifanya nipange vizuri marangapi na chaji simi yangu. Najaribu kuipuka kuchaji betri ishuke hadisifuri mara kwa mara. Kwa sababu hiyo uwathiri afia betri kwa mda mrefu. Badala yake na haji kifaa kinapo fikia kati ya 20 hadi 30. Kwa mtazamo huu idadi ya kuchaji kwa siku siu muhimu sana kuliko mtindu wa kuchaji kwa busara. Pia mazingira na hali ya hewa inaathari zake katika maenewo yenye joto kali, betri hupungua haraka zaidi. Hivyo inaweza kuitaji kuchaji wa maranyingi. Katika mazingira ya baridi matumizi ya betri ya naeza kuwa tofauti. Kwa hiyo hata mazingira ni nayo kuwa nayo uwathiri marangapi ni nachaji kifachangu. Pia teknolojia ya kuchaji haraka imebadilisha tabia zangu. Kwa sababu simu nyingi sasa zinachaji haraka. Hata daka, theratini unaputa kwamba simu umeeza kucha. Hiu ni ruhusu kuchaji kifa kwa mda mfupi maramoja umbili kwa siku badala kukiacha kwenye chaji kwa mda mrefu. Pia nidhamu ya matumizi ya kifa uamua sana mara ya kuchaji. Nikipunguza matumizi ya siyo ya lazima kama kuangalia video kwa mda mrefu au kucheza michezo mzito betri hudumu zaidi. Hivyo sikuwa mbazo nakuwa na nidhamu nzuri ya matumizi na chaji kifa changu mara chaji zaidi. Kwa ujumla ningesema kuwa na chaji kifa changu kati ya mara moja hadi mbili kwa siku. Kulingana na matumizi hali ya betri na mazingara niliopo. Zaidi ya idadi ya maramoja kilicho muhimu ni kuchaji kwa njia inatunza betri na kuakikisha kifaa kinakua tiari kunisaidia kutekeleza machukumu yangu ya kila siku bila kukatizwa. Kuchaji nisehemu ya mtindo wa maisha hivyo tuzingatie betri zetu.

Mkate naupenda zaidi ni mkate wa ngano nzima na naupenda kwa sababu nyingi zinazohusiana na ladha, afya, matumizi yake na hata mtindo wa maisha. Kwanza kabisa iko na faida za kiafya, hiyo ni sababu kubwa ya mimi kupenda huu mkate. Mkate wa ngano nzima una nyuzi-nyuzi, nyingi ambazo husaidia mmemenyo wa chakula. Kwa hivyo kula mkate huu hunisaidia kuepuka matatizo ya tumbo kama kufunga choo na pia hii hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Hii ni muhimu asa kwa mtu anayependa kupanga milo yake vizuri na kuepuka kula mara kwa mara bila mpangilio. Pia hii unisaidia kudhibiti sukari mwilini jambo ambalo ni la msingi kwa afya ya muda mrefu. Pili mi hupenda mkate wa ngano nzima kwa sababu unanipa nguvu ya kudumu. Napo kula asubui asa pamoja na chai, mkate huu hunipa nguvu ya kuanza siku bila kuhisi kuchoka haraka. Nishati yake hutolewa pole pole mwilini tofauti na mikate myeupe ambayo uongeza nguvu kwa haraka alafu kushuka upesi. Hii inanisaidia kubaki makini kazini kwa muda mrefu. Pia napenda huu mkate kwa sababu ya ladha yake. Ladha ya ngano nzima inavutia sana. Mkate huu una ladha ya asili yenye mvuto wa nafaka halisi. Sio mtamu kupita kiasi wala mchungu, bali unawiiano mzuri unaoendana na vyakula vingi. Ninapo uuma nahisi ladha nzito kidogo inayatoa hisia ya kushibisha, tofauti na mikate myeupe iliosindikwa sana. Mkate wa ngano nzima unaladha inaokaa mdomoni na kunifanya nijisikie kwamba nimeridhika. Pia mkate wa nganonzima una urahisi wa kuandaa na matumizi mengi. Hiyo unifanya ninunue mkate wa nganaonzima. Kwa sababu mara nyingi naeza kuula kwa siagi, asali na mayai ya kuchemsha au ya kukaanga. Hata nikichoma kidogo ladha yake huwa nzuri zaidi hiyo unipa uhuru wa kubadilisha latha kulingana na hali au muda wa siku Mkate wa nganonzima pia unanisaidia kuthibiti uzito Kwa sababu huu mkate ushibisha kwa mda mrefu unifanya nipunguze tamaa ya kula vyakula visivyo vya afya kati ya milo Hii inanifanya nijisikie nimejitunza na nina nidhamu katika ulaji wangu Mimi ni mtu ambaye anajali afya na hili jambo ni muhimu sana Pia naupenda kwa sababu ya harufu na muonekano wake. Mkate wanganonzima una rangi ya kaawia au ya dhahabu ilio kolea. Hii inaonyesha kuwa haujasindikwa kupita kiasi. Harufu yake inapokuwa mpya asa ukitoka dukani au jikoni. Unipa hamu ya kula hata kabla sijaanza. Harufu hiyo ya nafaka hunikumbusha vyakula vya asili na maisha yenye usawa. Mkate huu pia unaendana na mtindo wa maisha ya kisasa unaozingatia afya. Katika dunia ya leo ambapo watu wengi wanaangaika na magonjwa na yanaotokana na lishe mbaya Mkate wa nganonzima unaakilisha uchaguzi bora Kila ninapouchagua nahisi nimefanya uamuzi sahii kwa mwili wangu Pia naupenda kwa sababu ya upande wa kumbukumbu na hisia Mkate wangano nzima hunikumbusha utulivu, ratiba nzuri ya asubui na kula kwa makini ni mkate unaohitaji utulivu kuula sio kuukimbilia.Hunifanya ninywe chai yangu polepole na kufurahia mda wangu. Pia hupatikanaji wake ni rahisi. Siku hizi mikate ya nganonzima inapatikana kwenye maduka mengi na kwa aina tofauti. Kuna ile laini, kuna ile nzito, ile yenye mbegu kama ufuta na adizeti. Hii hunipa nafasi ya kuchagua kulingana na latha yangu au bajeti yangu. Kwa ujumla, mkate wa nganonzima ni zaidi ya chakula kwangu. Ni sehemu ya mtindo wa maisha unaojali afya, aswa afya yangu na afya ya familia yangu, unanipa utulivu wa akili kwa sababu wa hauna sukari mwingi na ubora wa maisha Mkate huu unanipa latha ninayopenda, afya ninayoitaji na uraisi wakati ninaoutafuta ndiyo maana katika aina nyingi za mikate huu ndio mkate ninaoupenda zaidi.Kwa wakati mwingine mkate ata kwa watoto unawapa virutubishi kwenye mili yao na hii imekuwa chanzo cha familia yangu kupenda mkate kama huu na kuuenzi kila wakati tunapoutumia kwa nyumba zetu. Ni vizuri kila mtu awe na uchaguzi bora, unao zingatia afya.